Napenda kula mahali tulivu na safi, hasa restaurant ndogo ndogo, zenye chakula kizuri cha nyumbani. Kama ni nje kidogo ya maji au sehemu yenye hewa safi, basi inafurahisha zaidi. Chakula inapo kuwa kitamu na mazingira mazuri, hata bei haileti shida sana.

Rafiki yangu wa karibu zaidi ni mtu niliyemjua kwa muda mrefu. Tunaongea mengi pamoja, furaha, shida, na nyakati ambazo hatukuwa na mtu mwingine wa kutegemea isipokuwa sisi wenyewe. Ni mtu anayenijua vizuri hata nikikaa kimya anaweza jua kuna kitu kinanisumbua. Tunacheka sana pamoja, tunashauriana bila uoga, na akiniona nakosa ananiambia ukweli bila kunipamba. Nina mheshimu kwa sababu ni mwaminifu na yupo kweli. Si kwa maneno tu bali kwa vitendo.

Ningependa sana kutembea Japan. Inanivutia kwa sababu ni mchanganyiko mzuri wa utamaduni wa zamani na teknolojia ya kisasa. Unaweza kuona hekalu ya kale asubui alafu ujioni uko kwenye maji, wenye taa nyingi na teknolojia ya juu kabisa. Pia napenda nidhamu yao, heshima kwa watu na jinsi wanavyothamini kazi na usafi.

Ndio, napenda maua. Yanapendeza macho na yanaileta ile hali ya utulivu na furaha. Napenda hasa maua yenye harufu nzuri na rangi tulivu. Yanabadilisha kabisha moods ya mahali. Kama ningechagua, ningependa roses kwa uzuri wake na sunflowers. Kwa sababu, zinaonekana kuwa na nguvu na utamaduni.

Napenda kutumia programu zinazofanya maisha ya kila siku kuwa rahisi na burudani iwepo. Kwa mfano, WhatsApp, Telegram na Signal kwa mawasiliano na marafiki na familia. Pia, YouTube kusikiliza muziki au kuangalia video za elimu na burudani.

Ndio, nimewahi kwenda kwenye tamasha la muziki ni mazoea ya kipekee uwepo wa watu wengi wenye furaha midundo ya muziki ikikupiga moyo na vybes ya pamoja ya kusherekea muziki. Siku moja unaweza kuwa unacheza na marafiki nyingine unasikiliza sanaa mpya unayopenda kwa karibu. Hata mvutano mdogo au foleni uwa sehemu ya fun kwa sababu nguvu ya tamasha inazidi kila kitu. Pia mara nyingi ujifunza waimbaji wapya na muziki mpya unayoweza kupenda.

Ndio, napenda sana kujifunza historia. Historia inatoa mwanga wa fahamu kuhusu jinsi dunia ilivyobadilika kwa nini mambo yanatokea na jinsi tamaduni, vita, maendeleo na watu walivyoshirikiana au kupambana. Napenda hasa historia ya tamaduni na watu. Kama watu walivyoishi, imani zao na jinsi walivyobadilisha jamii zao. Inanivutia pia kuona mashirika na matukio makubwa ya kihistoria yanavyo athiri maisha yetu ya leo. Kila historia ina funzo fulani. Kwa mfano, mafanikio, makosa, hau mbinu za kushugulikia changamoto.

Napanga muda wangu kazini kwa umakini na nidhamu. Kwanza, napanga orodha ya kazi za kila siku ili nijue nizipi muhimu zaidi na zipi zinaweza kusubiri. Kisha, ninaweka muda maalum kwa kila kazi. Kwa mfano, kazi ngumu zaidi hufanywa asubuhi wakati nikiwa na nguvu. Na kazi rahisi au za kurudia hufanywa mchana. Pia, napenda kuchukua mapumziko madogo kila baada ya muda fulani ili akili isiwe na uchovu. Na wakati mwingine kutumia teknolojia, kalenda au apps kuna saidia kuona ni kazi zipi tayari kukamilika na zipi zinabaki.

Kabla ya mkutano, napenda kujiandaa kikamilifu ili kuwa na uhakika na kujiamini. Kwa mfano, kusoma agenda ya mkutano. Kujua mada, itakayo jadiliwa na maswala muhimu. Pia, kukusanya tarifa na nyaraka muhimu. Kama ripoti, data au maelezo niliohitaji kushiriki.

Napenda kununua vitu mahali penye urahisi, ubora na vibe nzuri. Kwa mfano, masoko makubwa na maduka ya maduka. Unapopenda kuona bidhaa nyingi chini ya pamoja, mfano, vitu vya nyumbani, mavazi au teknolojia. Pia, napenda pia kuona mazingatio ya bei na ubora kabla ya kununua. Si kununua haraka bila kuangalia.

Ningependa sana kujifunza kijapani, inanivutia kwa sababu ni lugha yenye alfabeti mbili za kipekee, iragana, na katakana na pia kanji, na ina utamaduni mkubwa unayohusiana nayo, kwa mfano, heshima, usahihi wa maneno na lugha ya ishara ya mwili.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu. Ubunifu wangu unatokea zaidi kwenye mawazo na namna ya kufikiria. Kupata njia mpya ya kuelezea jambo, kuchanganya mawazo tofauti au kutazama tatizo kwa lengo isio ya kawaida. Napenda kubuni maneno, hadithi, mipango au hata mawazo madogo yanayofanya kitu cha kawaida kuonekana cha kipekee.

Napenda kusherehkea mwaka mpya kwa mchanganyiko wa furaha na utulivu. Hasaa, kutafakari mwaka uliopita, kuangalia mafanikio, changamoto na mambo niliojifunza. Pia, kuandaa malengo mapya, kupanga ndoto na mipango ya mwaka unaoanza.

Napenda kuweka neno siri salama kwa mchanganyiko wa akili na mbinu dhabiti. Kwa mfano, kutumia nenosiri ngumu, mchanganyiko wa herufi kubwa, herufi ndogo, namba, alama za kipekee, ni bora kuliko jina au tarehe tu.

Hekima kubwa ambayo nimejifunza maishani ni kujua thamani ya mda na uhusiano. Kufahamu kwamba kila wakati ni wa kufaida na kila mtu unayekutana naye ana fundisho fulani. Kunabadilisha jinsi unavyoshugulikia changamoto, furaha na huzuni.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma. Hasa zile zinazofanya mtu kujiskia, huru na kusahau mawazo kidogo. Si lazima niwe mtalamu ili mradi mziki unanigusa na nafsi inafurahi. Migu yenyewe, ufuata.

Ndiyo, napenda sana kutembea msituni, kuna utulivu wake, harufu ya miti, sauti za ndege na hewa safi vibakufanya akili itulie ni kama kujikumbusha kuwa maisha yanaendelea pole pole na iyo si mbaya.

Sherehe yangu ninayopendelea ni zile ambazo zinaunganisha familia na marafiki, zenye kicheko, muziki na chakula kizuri. Si lazima ziwe kubwa au za kifahari. Kipekee ni pale kila mtu anapoishi karibu na kila mtu ana nafasi kushiriki na kufurahia.

Kwa sasa, simu ya mkononi ni kifaa ambacho sirahisi kuishi bila. Si kwa sababu ni tamu tu, bali ni chombo cha mawasiliano, habari na hata kazi. Inakuunganisha na watu, inatoa taarifa papo hapo na maranyingi kuondoa usumbufu wa kutafuta kitu kwa mkono.

Tunda ni nayopendezwa macho ni ndizi. Si kwa sababu ni tamu tu, bali pia ni rahisi kula, inakupa nguvu kwa haraka na unaweza kupata karibu kila mahali. Pia ndizi, zinafaharisi nyingi zalishe. Zinazo, saidia mwili na akili.

Mafunzo yaliyo jumuisha mawasiliano na usuluhishi wa matatizo yamenisaidia zaidi kwa sababu katika kazi yote mara nyingi changamoto si tu kimsingi mbali pia jinsi ya kushughulikia watu kuelewa tatizo lao na kupata suluhisho haraka.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni The Alchemist, Chapaulo Coelho. Kinahimiza kufuata ndoto zako hata unapokutana na changamoto na kinafundisha umuhimu wa kutambua ishara za maisha.